Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Hii ni kwa sababu michezo ya video huniletea burudani na kunisaidia kupumzika baada ya kazi. Michezo ya video hunifundisha pia mbinu za kufikiria haraka na kufanya maamuzi kwa ujasiri. Wakati mwingine hucheza michezo ya team mtandaoni na hapo nahisi mshikamano na marafiki. Pia napenda michezo yenye hadithi na changamoto kwa sababu hunipa uzoefu wa kusisimua na wa kiubunifu. Kwa hivyo, michezo ya video kwangu ni njia ya kujifunza kushirikiana na kufurahia muda wa ma pumziko.

Simu yangu naitumia zaidi kwa mawasiliano na kujifunza. Maranyingi utumika kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana na marafiki ya au wenzangu wa kazi. Pia napenda kutumia simu kusoma makala, kutafuta taarifa na kujifunza mambo mapya mtandaoni. Wakati mingine utumika kwa burudani kama kusikiliza muziki au kutazama video, simu imenisaidia kupanga ratiba na kukumbusha majukumu muhimu. Kwa hivyo matumizi yangu makuu ya simu ni mawasiliano, elimu na urahisi wa maisha ya kila siku.

Mara nyingi huenda maktabani angalao mara moja au mbili kwa wiki ni mahali ambapo napata utulivu na nafasi ya kujikita katika masomo bila usumbufu. Maktaba unisaidia kupata vitabu na rasilimali mpya ambazo hupanua maarifa yangu pia napenda mazingira yake tulivu na nidhamu inayo hamasisha umakini. Kila ninapokua maktabani nahisi nikiwa na nguvu ya kujifunza na kujiendeleza kwa hivyo maktaba kwangu nisehemu muhimu ya safari ya elimu na maendeleo binafsi.

Natumia mfumo wa usalama wa vidole sana kwenye simu na computer kwa ajili ya kulinda taarifa binafsi. Ni njia rahisi na ya haraka kwa sababu hutumia alama ya kipekee ya kidole yangu badala ya nywila ndefu. Mfumo huu hunisaidia sana kuhakikisha kwa simu yangu inafunguliwa tu na mimi na hivyo kulinda mawasiliano na mafaili muhimu. Pia hufanya kazi kwa uraisi kazini kwani kuchukua mda mfupi kufungua kifaa. Kwa hivyo usalama wa vidole ni teknolojia ninayoiona kuwa na ya kuaminika na yenye manufaa ya kila siku.

Siku yangu ya kuzaliwa huashiria wakati wa furaha na shukran. Mara nyingi huanza kwa sala na tafakari ya maisha yangu nikikumbuka baraka nilizopokea. Napenda kusherehekea kwa chakula cha pamoja na familia na marafiki ambapo tunakula vyakula vya kitamaduni na kushirikiana vicheko. Wakati mwingine huenda sehemu tulivu kama bustani au mgahawa wenye mandhari ya asili ili kupata amani na furaha. Sherehe hii kwangu si tu zawadi, bali ni nafasi ya kuungana na wapendowa na kuanza mwaka mpya wa maisha kwa matumaini na upendo.

Mara nyingi husasisha vifaa vyangu kulingana na maitaji na maendeleo ya teknolojia. Kwa mfano simu au kompyuta huangaliwa mara moja kwa mwaka ili kuhakikisha programu na mifumo ya usalama ipo katika hali bora. Wakati mwingine husasisha mapema zaidi ikiwa kuna toleo jipya lenye manufaa makubwa kwa kazi na mawasiliano. Kusasisha vifaa hunisaidia kubaki salama, kuongeza kasi ya matumizi na kufurahia vipengele vipya. Kwa hivyo ninahakikisha ninasasisha vifaa vyangu mara kwa mara hili kuendana na mabadiliko ya kidigitali.

Mfumo ninaopendelea zaidi wa simu ni android kwa sababu unanipa huru mkubwa wa kutumia na kusanifu programu mbali mbali. Ni rahisi kupata simu za bei tufauti zenye mfumo huu jambo linalofanya teknolojia iwe karibu na kila mtu. Pia android uniwezesha kuunganisha simu na huduma nyingi mtandaoni kwa urahisi. Hata hivyo, napenda pia mfumo wa IOS kwa usalama na urahisi wake, ingawa mara nyingi uchagua Android kwa ufanisi na upatikanaji wake. Kwa hivyo Android ndiyo mfumo ninao uwona kuwa rafiki zaidi katika maisha ya kila siku.

Kwa kawaida, huoga mara moja au mara mbili kwa siku kulingana na shughuli nilizofanya siku hiyo asubui huwaga ili kwanza siku nikiwa safi na mwenye nguvu mpya. Jioni huoga tena baada ya kazi au mazoezi ili kuondoa uchovu na kupata usingizi mzuri kuoga mara kwa mara hunisaidia kujihisi nikiwa na afya. Safi na mwenye kujiamini. Kwa hivyo, kuoga kwangu ni sehemu muhimu ya ratiba ya kila siku na ya kujitunza.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni mada inayohusu maisha ya kila mtu. Siasa huamua sera na maamuzi yanayo athiri elimu, uchumi na huduma za kijamii. Kupitia mijadala ya kisiasa tunapata na fasi ya kueleza maoni na kushiriki katika mabadiliko ya kijamii. Pia siasa hufundisha uongozi, uwajibikaji na mshikamano wa kitaifa. Ingawa wakati mwingine mijadala ya kisiasa uleta tofauti za maoni. Naamini ni muhimu kwa maendeleo ya nchi na kwa kujenga jamii yenye haki na usawa.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti hii ni kwa sababu teknolojia ya sauti inanirahisishia kazi na mawasiliano ya kila siku badala ya kuandika ujumbe mreifu naeza kuzungumza moja kwa moja na kifaa changu na kupata majibu haraka pia inanisaidia kutafuta taarifa mtandaoni na kuandika mandishi bila kuchoka teknolojia hii hunifanya nihisi karibu zaidi na vifaa vyangu na huongeza ufanisi kazini na shuleni. Kwa hivyo kwangu teknolojia ya sauti ni nyenzo muhimu ya kidigitali na huongeza uraisi na kasi ya maisha yangu.

Chakula ninachopenda zaidi ni chapati. Ni chakula chakitamaduni chenye ladha tamu na harufu ya kuvutia. Napenda jinsi kinavyoweza kuliwa na vyakula mbalimbali kama mboga, nyama au chai. Chapati hunikumbusha familia na nyakati za sherehe kwa sababu mara nyingi huandaliwa kwa upendo na kushirikiana. Kila ni kila chapati na hisi furaha na ukaribu wa kijami. Kwa hivyo chapati kwangu si chakula tu bali ni alams ya mshikamano na utamu wa maisha.